Kinacho nifanya nifurahi sana ni kuwa na afya njema na amani ya moyo pia kufanikiwa kufanya mambo madogo ya kila siku hunipa furaha kuwa na familia na marafiki karibu unifanya nijiskie vizuri ninapo pata muda wa kupumzika na kufurahia maisha moyo wangu huja furaha mambo haya madogo unifanya niwe na tabasamu kila siku.

Ndiyo, napenda kununua vitu mtandaoni. Kunua vitu mtandaoni ni raisi sana na huokoa muda wangu. Naweza kuchagua vitu nikiwa nyumbani bila kuenda sokoni. Pia naweza kulinganisha bei na kusoma maoni ya watu wengine kabla ya kununua. Hunisaidia kufanya maamuzi mazuri. Hata hivo, nikiwa makini sana nahakikisha nanunua kutokana na wauzaji wanaoaminika na kupata bidha abora.

Ninasherehekea mwaka mpya kwa utulivu na furaha kwanza namshukuru Mungu kwa kunilinda katika mwaka uliopita kisha natumia muda na familia au marafiki wangu tunakula pamoja kuzungumza na kusherehekea kwa amani pia tunajiekea malengo mapya mwaka unaokuja ili nijiboreshe hii hunifanya nianze mwaka mpya nikiwa na matumaini na moyo mpya.

Napenda kutazama michezo kuliko kwenda kucheza, kutazama michezo hunipa furaha na burudani, napenda kushangilia timu nayoipenda na furahia mchezo wenyewe, pia hutazama michezo ili kupumzika baada ya kazi au shughuli za siku, wakati mwingine hutazama michezo pamoja na marafiki na hilo hunifanya nijisikie vizuri zaidi.

Wakati kuna mabadliko kazini najaribu kuyapokea kwa moyo wa utulivu kwanza na chukua muda kuelewa mabadliko hayo na sababu zake kama kuna mambo sijaelewa nauliza maswali ili nijifunze vizuri niko tayari kujifunza njia mpya za kufanya kazi na kubadlika taratibu pia na jikumbusha kuwa mabadliko husaidia kukuwa kupata ujuzi mpya na kufanya kazi yangu kwa ufanisi zaidi.

Kifaa, cha kiteknolojia ambacho siwezi ishi bila ni simu ya mkononi. Simu hunisaidia kuwasiliana kwa urahisi na familia na marafiki zangu kila siku. Pia hutumia kupata taarifa muhimu, kusoma habari na kujifuza mambo mapya. Simu hunisaidia kupanga kazi zangu, kuweka kumbukumbu na kukumbuka muda. Kwa sababu hizi zote, simu ni kifaa muhimu sana katika maisha yangu ya kila siku.